Kwa muda mrefu kazini, lengo langu ni kujenga umahiri wa kina katika kile ninachofanya. Hadi kufikia kiwango cha kuaminika, kama rejea au mshauri kwa wengine. Nataka kazi yangu iwe na athari ya kweli. Isiwe tu kutimiza majukumu, bali kuboresha mifumo, kusaidia watu kukua na kuwacha kitu bora kuliko nilivyokikuta.

Kiongozi mzuri anahitaji kwanza uadilifu, kwa sababu bila uaminifu kutoka kwa anaowaongoza mamlaka yake huwa dhaifu. Pia ni muhimu awe na uwezo wakusikiliza na kuelewa watu wake, si kutoa maagizo tu, bali kushirikiana na kujenga imani. Maono ya wazi humsaidia kiongozi kuelewa timu katika mwelekeo mmoja.

Sipendi sana kukimbia na sijawahi kujilazimisha kukifanya kuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Kwangu kukimbia huonekana kuchosha haraka. Hasa pale kunapokua hakuna lengo maalum au motisha ya moja kwa moja. Wazo la kurudia hatua zile zile kwa muda mrefu bila mabadiliko hunifanya nipoteze hamasa mapema.

Asubui napenda kunywa chai ya moto hasa chai ya maziwa iliyo na ladha nyepesi. Hunisaidia kuamka taratibu na kuanza siku kwa utulivu bila kunishtua sana. Wakati mwingine nikihitaji nguvu zaidi nitachukua kahawa kidogo. Lakini chai ndio chaguo langu la kawaida kwasababu hunipa faraja na mwanzo mzuri wa siku.

Kwa kawaida napendelea kufanya mazoezi jioni. Wakati huo mwili wangu huwa tayari zaidi, mawazo yameshatulia baada ya shughuli za siku na sihisi presha ya haraka kama ilivyo asubuhi. Jioni pia hunipa nafasi ya kuachilia msongo wa mawazo na kumaliza siku nikiwa nimechoka kwa njia nzuri.

Kwa wastani, hutumia takriban saa kadhaa mtandaoni kila siku. Hasaa kwa kazi, mawasiliano na kupata taarifa. Si muda wote huo, hua waburudani. Sehemu kubwa hutumika kusoma, kujifunza na kuwasiliana na watu muhimu. Nmejaribu kuwa na mipaka ili nisiwe mtandaoni bila sababu maalum.

Napenda sana harufu msafi na tulivu, hasa harufu ya mvua baada ya kunyesha au upepo msafi wa asubuhi. Harufu hizo hunipa hisia ya utulivu na mwanzo mpya. Pia napenda harufu ya kahawa au chai ya moto, kwa sababu hunikumbusha wakati wa kupumzika na kujiandaa kwa siku. Kwa upande mwingine, harufu nyepesi ya mauwa au manukato yasio makali hunivutia zaidi kuliko harufu nzito.

Napenda mkate wa ngano kuliko ule mweupe. Huwa na ladha ya asili zaidi na hunishibisha kwa muda mrefu. Hasa nikila asubuhi au kama vitafunwa. Pia nahisi unalingana vizuri na chai au kahawa bila kuwa mzito sana tumboni. Wakati mwingine napenda pia mkate laini wa kawaida ukiwa umeokwa vizuri na bado moto. Hasa ukiwa nasiagi kidogo au asali.

Kazi ninayoithamini zaidi ni ile inayokua na maana na athari kwa watu wengine. Si lazima iwe kubwa au ionekani sana, lakini ile inayosaidia kuboresha maisha ya mtu, kutatua tatizo au kuwacha kitu kikiwa bora kuliko kilivyo kuwa awali. Kazi ya aina hio hunipa hisia ya kuridhika hata kama ni ngumu na inahitaji juhudi nyingi.

Nimefurahia kusafiri kwenye maeneo yenye mandhari asili yenye utulivu. Kwa mfano, milima yenye miti mizuri au fukwe tulivu zilizo na maji safi hunitia raha na kunisaidia kupumzika mbali na msongamano wa miji. Hali ya hewa, wingi wa anga safi na mandhari ya kipekee hufanya sehemu hizo kuwa za kipekee kwa kupumzika na kufikiria.

Kwa kawaida, napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya utulivu na karibu na watu muhimu kwangu. Si lazima iwe sherehe kubwa, mara nyingi ni chakula kizuri pamoja na familia au marafiki wa karibu, kuzungumza, kucheka na kushiriki kumbukumbu nzuri. Pia napenda kutumia siku hiyo kufikiria mafanikio ya mwaka uliopita na kupanga malengo mapya badala ya kuangalia tu zawadi au sherehe.

Kwa kawaida ninapendelea upepo wa asili kuliko AC hasa wakati ni mvua kidogo au upepo mwanana wa asubuhi. Upepo wa asili hunipa hisia ya utulivu na husaidia mwili kuamka au kupumzika bila kuingiliwa na sauti au hali ya bandia. Hata hivyo wakati joto ni kubwa sana au hewa ya nje haiko safi. AC ni solution zuri kwani inafanya chumba kuwa baridi na kinachangia utulivu wa ndani.

Kipengele cha wema ambacho nimefurahia kufanya ni kusaidia mtu bila yeye kujua. Kwa mfano, mara moja niliweza kumsaidia jirani ambaye alikuwa na changamoto za kifedha, kidogo kwa kumpeleka, kwenye duka, na kumsaidia kuchagua chakula cha familia yake. Haikuwa kwa ajili ya sifa wala malipo. Bali, kwa sababu nilihisi ni jambo sahihi kufanya. Kitendo hicho, kilinifanya nijisikie, furaha na kuridhika. Kwa sababu kuona mtu akithamini msaada wako kwa hali ya dhahiri au kwa heshima na ya kimya ni jambo la pekee.

Mafanikio ya binafsi ninayo thamini kazini. Ni pale ninapoweza kukamilisha kazi ngumu kwa ubora wa hali ya juu. Huku nikiwa nimechangia kwa njia inayoboresha timu au mfumo mzima. Kwa mfano, wakati nilipokua na mradi mgumu uliokua na changamoto nyingi. Nikaunda mipango, madhubuti na kuongoza kikundi chenye ushirikiano mzuri. Na mwisho wake, mradi ukafanikiwa.

Mimi huhifadhi pesa kwa mpangilio wa utaratibu na malengo wazi. Kwanza napanga bajeti ya kila mwezi, nikitenga sehemu ya mapato yangu kwa mahitaji ya msingi, matumizi ya kawaida na akiba. Sehemu ya akiba huwa katika akaunti tofauti. Mara nyingine nikitumia akaunti ya akiba kwa muda mrefu au vifaa vya kifedha vinavyotoa riba ili kuhakikisha pesa hizo hazitachukuliwa rahisi.

Kwa kawaida, nalala kati ya masaa sita hadi nane kwa usiku, kulingana shughuli na mzigo wa siku. Hii hunipa mwili wangu muda wa kutosha wa kupumzika, kurekebisha nishati na kurudisha nguvu za akili. Mara nyingine ikiwa siku imekuwa yenye msongo au nimefanya kazi nyingi, ninaweza kulala masaa zaidi kidogo ili kudumisha afya na umakini. Kwa upande mwingine wakati mzigo ni mdogo, masaa sita ya usingizi yananitosha.

Mimi hujaribu kuchukua hatua ndogo kila siku ambazo zinachangia kulinda mazingira. Kwa mfano natumia mifuko ya urudufu au ya kudumu wakati wa kununua vitu. Kuepuka plastiki ya matumizi moja na kupunguza taka kwa kutenganisha chupa karatasi na plastiki kwa ajili ya kuchakata. Pia ninajitahidi kutumia umeme na maji kwa uangalifu kama kuzima vifaa visivyotumika na kuthibiti matumizi ya maji nyumbani.

Ndiyo, nahakikisha nagawanya taka zangu kadri niwezavyo. Kwa kawaida napanga chupa, karatasi, plastiki na baadhi ya metali kando. Ili ziweze kuchakatwa au kutumika tena. Hii husaidia kupunguza taka zinazokwenda kwenye maeneo ya taka na pia inachangia kulinda mazingira. Zaidi ya hapo mara nyingine napunguza taka kwa kuchagua bidhaa zenye ufungaji mdogo, au zinazoweza kutumika tena na kuepuka bidhaa za matumizi moja pale inapowezekana.

Ninashugulikia muda wa mwisho kwa kupanga kazi yangu mapema na kuziweka kipaumbele kulingana na muhimu na haraka. Mara nyingi natengeneza orodha ya kazi na muda unaohitajika wa kila moja. Kisha nianze na zile muhimu zaidi ili kuepuka presha ya mwisho. Pia najitahidi kugawanya kazi kubwa kwa sehemu ndogo ndogo zinawazoweza kukamilika hatua kwa hatua. Badala ya kujaribu kufanya yote ghafla.